Kila siku niamkapo mimi Hukimbia riadha kwa masaa thelathini baada ya hapo naingia kwenye jimu nafanya moja mbili baada ya hapo napiga press up setups kwenye lugha ya kimombo.